Kwa kweli kabisa mimi naweza sema ya kwamba mimi hupenda kwenda madukani. Madukani ili kuweza kuangalia vitu na kuvinunua. Hivi ni kwa sababu, ni kwa sababu naona watu wengi wanapenda kwenda kwa maduka kwa sababu wanaweza, wanaeza, wanaweza kuona bidhaa moja kwa moja. Pia wanaweza kulinganisha beyi na kufurahia uzoefu wa kununua, kuelewana na muuzaji, kutengeneza uhisiano. Wengine pia hupendelea pia kununua mtandaoni wa uraisi na kuokoa mda. Sasa huwa inategemea na mtu ni njia gani anavyo penda kuenda kubuy mtandaoni ama kuenda kwa maduka. Yeah, hivyo ndo uwa uwa jinsi mtu anavyo amua.

Ningeulizwa, mimi kibinafsi ningesema napenda sayansi ya kompyuta, yani kwa Kiingereza, computer science, kwa sababu inachanganya mantiki, ubunifu na teknolojia. Inanivutia jinsi inavyotumika kutatua matatizo halisi, kama kutengeneza programu-tuvuti, akili bandia (AI) na roboti, uchambuzi wa data, kuboresha mawasiliano na biashara mtandaoni. Pia napenda sayansi ya mazingira kwa sababu inasaidia kuelewa na kulinda dunia yetu.

Mimi ningesema ya kwamba ningependa kurudi ujana wangu wa hapo mwanzo mwanzo hili ni kwa sababu kuna faida ya mingi inayoweza kuonekana na ujana, kwa sababu huwa unaleta nguvu na afya nzuri zaidi fursa ya kujifunza mambo mapya bila shinikizo kubwa huwa pia na wakati mkubwa wa kuweza kufanya ndoto zako pia naweza sema kwamba huwa kuna changamoto ya kuwa na ujana hii sio kwa sababu ujanja na hekima nayo unayo sasa hupatikani kuhitaji, kurudia baadhi ya maamuzi na shule inaweza kuwa changamoto maisha yaliyokuwa na changamoto tofauti huenda mambo hayaonekani kwa urahisi zaidi kuliko ilivyokuwa. Kwa kweli wengi husema ujana ni wa kupendeza lakini pia ni wa changamoto sana unafaa kila mtu hawe mwangalifu sana wakati wa ujana wake.

Kwanza kabisa ningependa kusema ya kwamba mimi huwa hula njia nyumbani mahali kama pale mkahawani au kwenye restaurants kwa kwa wale wanapenda menu mbali mbali mahali mna huduma mzuri maduka ya haraka fast food kwa haraka na wakati hawana muda kama Burger King KFC au Pizza Hut. Vyakula vya mitaani kama chapati vyiazi kukaanga nyam choma au samaki wa kienyeji hii ni wale wanapenda ladha ya kawaida na ya kaya au mitaani. Coffee shops au cafees kwa wale wanapenda kinywaji na kutafunwa kidogo mazingira ya kupumzika au kufanya kazi. Piknik au simu ya bustani kwa wale wanapenda chakula nje lakini katika mazingira ya asili pamoja n marafiki au familia.

Ndio ya kwangu ndio kwamba ni kweli napenda kucheza na watoto hi ni kwasababu kucheza na watoto ni jambo nzuri sana pia watoto wanapenda furaha na ubunifu. Na kucheza nao kunaleta furaha huongeza usiano na pia huchochea ubunifu na mausiliano ya watoto. Kwa mfano unaweza kuchezea kucheza mchezo ya kimwili kama mpira au kukimbizana. Na mchezo wa akili kama kadi na vigezo vya kujenga au hata michezo ya kubuni kama kuchora na kutengeneza vitu hiyo nayo pia unacheza na watoto.

Wakati wa wasiwasi, watu hujibu kwa njia tofauti, lakini kuna mambo kadhaa ya kawaida ambayo unaweza kufanya ili kupunguza na kuthibiti wasiwasi. Ya kwanza kabisa ni kupumua kwa kina, kunyosha pumzi polepole, kuzingatia ili kupumua na kutoa pumzi utaratibu. Kunasaidia kupunguza mzunguko ya wasiwasi, kutulia na kutafakari, kuangalia tatizo kwa utulivu na kutafuta suluhisho baada ya kuishi katika hofu. Isiyo na mzingi, kuzungumza na mtu unayeamini. Mara nyingi kuzungumza na rafiki familia au mshauri huusaidia kupunguza mzigo wa akili, kutumia mwili. Mazoezi kutembea kufanya kazi ya mkono kunaweza kusaidia kutoa nishati ya wasiwasi, kuthibiti fikra. Kabla jaribu kubadilisha mawazo na wasiwasi sana kuwa yanaweza kushugulikia hata kwa wakati mmoja kuzingatia sasa, kujiweka katika kile unachofana saa bada ya kufikria juu ya mustakabali au yaliyopita.